Mwaka wa elfu mbili na ishirini niliweza kupata fursa ya kuenda kule nchi ya Qatar na niliweza kushuhudia au kuonja chakula chao ambacho kinaitwa kabsa. Ni mchele, iko na nyama, unaezatumia nyama ya ng'ombe, au nyama ya mbuzi, au samaki, au nyama ya aina yoyote, au kuku. Na niliweza kuipenda sana chakula, hicho nikafunzwa, namna ya kuipika. Inahitaji viungo vingi sana na inachukua masaa kama mawili kukitayarisha. Lakini nilikipenda sana chakula hicho na hivi karibuni huenda maybe ntajaribu haiko mbali sana na pilau lakini ni bora zaidi Kwa sababu ni chakula cha kigeni sa sina mazoeano nayo ndio maana like huenda naipenda.

Filamu za ucheshi au filamu za utani huwa zinanifanya ninafurahi sana. Yani nafatwa na furaha sana sana sana. Mbali na hayo nawezasema pia nikiwa pale nyumbani na familia yangu. Nikiwa nacheka na wao. Nikiwa nimekaa na marafiki zangu au wazazi wangu. Naweza sema ni jambo ambalo huwa linanifanya nafurahi sana. Pia nikicheza na mtoto wangu ni mdogo ako na miezi saba Nikimwangalia hivi yani macho yangu yanapatwa na furaha sana na pamoja na roho macho roho yangu inaridhika sana yani nikimwangalia vile hajui chochote kwenye hii dunia akilia, akipata furaha Kitu kidogu kinamfurahisha kwenye roho yangu inanitia furaha iliyoje, yani hata siwezi weka kwa maneno, yani roho inakuwa na furaha ya hali ya juu.

Mimi sipendi kukula popcorn sana kwa sababu huwa yanabaki kwenye meno na huwa sipendi yakibaki kwenye meno. Na afadhalisha nikule kitu lingine lakini siyo popcorn siipendi kwa sababu ya hii sababu.

Ndiyo, mimi napenda sana kufanya kazi za nyumbani. Napenda kuhosha vyombo, napenda kufanya usafi wa nyumba, napenda kufua, napenda chochote kile cha nyumbani. Kama ni kupika, yani huwa inaniridhidha sana, kwa sababu mimi huwa. Napenda kusaidia familia yangu, napenda kusaidia wazazi yangu, napenda kufanya kazi kwangu. Napenda kukaa kwenye mandhari ambayo ni safi. Napenda kukaa sehemu ambayo vitu zimepangika kwa mpangilio na ndiyo maana mimi sana napenda kazi za nyumbani. Yani huwa wanasema nyumbani lazima kukue kuzuri na uzuri inanza na wewe binafsi. Yani tangu nikuwe mtoto, nimependa hizi kazi, nimesaidia pale nyumbani. Sijui kukaa chini kama kuna kazi hiko yani nafadhalisha nikuwe na tumia mda wangu kwa kufanya kitu la maana. Kama ni kuosha vyombo, kama ni kupanga, kama ni kukunja nguo, lolote lile na jitahidi. Kama ni kupalilia mahindi, kama ni kuenda shambani, haijalishi. Pale nyumbani lazima nisaidiani.

Ndio mimi napenda chakula kitamu sana, yaani najitahidi pia mi mwenyewe, yaani nikipika napenda chakula changu kiwe kitamu, napenda kukula chakula kitamu kwa sababu chakula kitamu kinaridhisha roho, yaani hata siwezi jieleza vizuri. Ukikila, ukiila chakula hivi Yaani unafurahi, unasema dah Yani sijui roho inafurahi sana Ndio maana mimi napenda chakula kitamu na napenda pia wenzangu wakifurahia Kila mtu.

Naeza sema, nashukuru mwenyezi mungu sana, mimi hua siwi mgonjwa kwa urahisi. Yaani, homa hapa kule, lakini homa mtu huwa haendi hospitali. Homa unakunywa tu tangawizi, maji na majimoto, kisha unakua sawa. Lakini, vigumu sana mimi kuenda hospitalini. Yaani labda kuenda kufanya check-up ile ya mwaka mmoja basi hivyo tu. Lakini siku zingine ni ngumu sana. Haya namshukuru mwenyezi mungu sana kwa kunipa afya. Maanake huwa nadhani afya ni kila kitu kwa binadamu. Bila afya huwezi fanya chochote, huwezi fikiria, hauna furaha, ndiyo maana. Mimi namshukuru mwenyezi mungu sana.

Ndiyo, mimi ni napenda wanyama. Napenda hasa mnyama anayeitwa ngombe. Huwa anapatika na pale nyumbani. Hasaa ng'ombe wakike kwa maana anafaida mengi sana. Huwa anamiguu minne na anarangi tofauti tofauti. Inalingana ni wa aina gani. Kuna wale wakuekwa wa maziwa. Kuna wale wanawekwa kwa ajili ya nyama. Wengine wako na pembe, wengine hawana pembe na huwa anamizani kama au kilo kama elfu mmoja na kuendelea mbele, inategemea. Huwa anapenda kutembea pole pole, sa zingine anaeza kukimbia, yani inategemea. Na kunawele wenye ni wapole na kuna wenye wako na kisirani na maramingi huwa wanapenda kulia Inalingana kwanini analia sa zingine ni maybe anamtafta mwanawe Anatafta wenzake anajaribu kuongelesha wenzake akisema moo moo na mara saa zingine huwa ng'ombe akiwa na furaha anaanza kuruka ruka na kuinua mkia yake juu na yani mvua ikiwa karibu yani hii inamanisha kwamba mvua iko karibu na yeah ndio maana aah mimi nawapenda kwa sababu weingine huwa wanawekwa kwa sababu ya nyama Kuna mfano kama nyati kuna kama mbuni mbuni anaekwa kwa sababu ya nyama yake na pia mayai yake kuna kama swara swara anaekwa kwa sababu ya nyama yake kuna wale wanaekwa kwa minajili ya vitu tofauti tofauti yani inategemea.